Hapana, kutokana na majukumu ya kikazi na majukumu ya kimasomo, siishi mahali nilipozaliwa ninaishi takriban kilomita mia tano kutoka mahali nilipozaliwa kwa maana nilizaliwa mkoa wa Tanga, nchini Tanzania. Ila sasa hivi, kutokana na majukumu ya kikazi, ninaishi mkoa wa Iringa, hapa hapa nchini Tanzania.

Binafsi ninapenda filamu za kichawi na za ngumi. Filamu za kichawi ya sasa zinazo onyesha utamaduni wa mtanzania au mwafrika na mila zake na desturi namna gani mababu zetu walitumia mbinu mbalimbali kuweza kujilinda na kujikinga. Vivyo hivyo, ninapenda sana filamu za ngumi au action. Ni filamu ambazo zinanivutia nikiona watu wanapigana kwa kutumia ngumi au bastola A.K.A silaha. Hivyo, ninapenda filamu za kichawi na filamu za ngumi.

Huwa nasherehekea sikukuu nikiwa na familia yangu, tunapika chakula, tunavaa mavazi mapya, na tunakwenda mjini kutembea na kuangalia watu mbalimbali, vitu mbalimbali, na kula chakula chetu pendwa ambacho huwa hatuli mara kwa mara kwa mfano pizza, kula ice cream na kadhalika. Vivyo hivyo, nasherehekea sikukuu pia nikiwa na jamii yangu kama ndugu majamaa na marafiki.

Kwa siku ninakunywa lita tatu za maji ya kunywa kwanzia asubuhi ninapoamka ninakunywa lita moja. Ninapofika mchana ninakunywa lita moja nyingine na kwa lita ya pili. Ninapofika jioni nina kunywa lita tatu nyingine na kunywa lita moja nyingine kwa hiyo jumla huwa nina kunywa lita tatu za maji kwa siku.

Ndiyo, ninagawanya taka zangu kwenye makundi mbali mbali. Cha kwanza, kuna taka hatarishi na taka ambazo sio hatarishi. Taka ambazo seotarishi ni kama karatasi, chupa za plastiki na maboksi. Na taka ambazo ni hatarishi ni kama vile, chupa kama chupa za soda, oily, mafuta, machafu na vyuma. Hivyo, ninagawanya taka hizo kwenda katika makundi mbalimbali nyumbani kwangu.

Kila siku lazima nitumie WhatsApp Messenger. Hii ni programu ya simu ambayo inaniezesha kuwasiliana na watu mbalimbali kwa njia ya mfumo wa maneno au mfumo wa sauti. Whatsapp messenger ni programu ambayo naipenda sana na inatumiwa na mamilioni na milioni ya watanzania na watu wote dunia nzima.

Mwandishi wa kitabu ninayempenda zaidi anaitwa Ngugi wa Thiongo. Huyu ni mwandishi wa riwaya na tamthilia nyingi sana ambaye ana uraiya wa Kenya. Riwaya zake na tamthilia zake zimeinua vijana wengi sana kifikra na jinsi ya kufikiri. Ngugi wa Thiongo ni mwandishi mkongwe sana wa vitabu ambaye ninampenda na ambaye maandishi yake yameinua jamii nyingi sana na kuwakomboa kifikra na kiuchumi.

Ninapenda mazingira ya kazi yoyote either mjini au kijijini. Kikubwa ninapenda mazingira ya kazi yenye amani na yenye uwezo wa kunisupport au kunipa motisha kwa ajili ya kazi hiyo. Ninapenda mazingira ya kazi ya ambayo imezungukwa na wafanya kazi wenye nidhamu, wenye upendo na wenye utu.

Kitu cha kwanza ninapukutana na migogoro wa mtu na jaribu kwanza kuwasuluisha, kuwaweka chini na kuwaambia kwanza wapunguze hasira zao cha kwanza. Cha pili, ninawaweka chini na kuwauliza, nini tatizo, na muhoji mtu wa kwanza na muhoji mtu wa pili, kuona, nini chagamoto ambayo inai kabili. Baada ya kupata maneno mawili kutoka kwa wote wawili nakuja na suluhisho na kuwashauri mgogoro huu lazima uishe. Na njia za kuwathibiti, na njia za kuwashauri kwamba wapendane na waelewane kila siku.

Ndiyo, ninapenda kulima bustani za mboga mboga nje ya nyumba yangu. Mboga mboga ni chanzo cha vitamini katika mwili wa binadamu mboga mboga hizo ni kama mchicha, matembele, spinach, sukumawiki, tangawizi. Hivyo basi. Nyumbani kwangu nina bustani ya mboga mboga ambayo inaniwezesha kupata vitamin na kipato kidogo kwa mke wangu kipenzi.

Ndio, nyumbani kwangu ninafuga ndege aina ya kuku. Kwa ujumla nina ndege watano ambao majogoo ni wawili na matetea ni watatu ndege hao huwa ni chanzo kizuri sana cha nyama na mayai nyumbani kwangu hivyo basi, ninapenda sana kufuga ndege na ndio asili ya kwangu toka tumboni mwa wazazi wangu.

Binafsi ninapendelea viatu vya aina mbili. Aina ya kwanza napendelea viatu simple vya raba, ambavyo ni vyepesi, ninaweza kufanya navyo mazoezi na kutembea mwendo wa muda mrefu. Aina ya pili napendelea viatu vya ngozi vyeupe, ambavyo ni viatu smart, ninavyokwenda navyo kazini, au sehemu yenye mikusanyiko ya watu wenye heshima zao. Hivo ndo viatu ambavyo navipenda sana maishani mwangu na viatu ambavyo vinanilinda, miguu yangu, dhidi, ya ajali na tahathari mbali mbali.

Kazi zote nazozifanya siku husika, huwa nina zipanga siku moja kabla. Na kuzipanga hivyo ninapanga ni kazi gani ya kwanza kufanyika na kazi gani ya kumalizia kufanyia kumalizika na kila muda wa kuweza kufanya hiyo kazi huwa ninaipangilia kwa mfano. Kesho ni siku ya Jumatatu ambayo ninaingia kazini hivyo, nina shughuli mbali mbali ikiwemo kufanya kikao na wafanya kazi asubuhi kuandaa ripoti ya wiki na kutembelea eneo la kazi kwa ajili ya ukaguzi hivyo basi, ninapanga kwamba kesho asubuhi ninaanza na shughuli ya kuandaa kikao baada ya hapo, ninaingia ofisini na nafungua kompyuta yangu kuandika ripoti ya matukio ambayo ilitokea wiki iliopita na baada ya hapo ninaingia eneo la kazi site kukagua wafanya kazi kuona kwamba wapo katika sehemu salama wamevaa vifaa kinga na wanakunywa maji yaliyo safi na salama.

Binafsi ningependa kutembelea nchi ya Uingereza au England. Ni nchi ambayo ninaiwaza sana ni nchi ambayo ningependa siku moja niweze kufika. Kitu ambacho kinanitamanisha kuweza kufika katika nchi hiyo ya Uingereza ni mazingira yake na maendeleo yake ambayo yako pale. Pia ni nchi ambayo inaongoza kwa ligi nambari moja dunia nzima ligi ya Uingereza au English Premier League. Mimi ni mshabiki mzuri sana wa masuala ya mpira hivyo, napofika eneo ile nakumbuka wachezaji mbali mbali nathamani kuwaona ana kwa ana au uso kwa uso wachezaji wale ili kuweza kufurahisha moyo wangu ninahisi furaha sana pindi napofikiria kuhusu safari hiyo.

Ndiyo, binafsi ninapenda sana muziki na moja ya vyombo ambavyo ninapenda ni gita. Gita ni chombo ambacho kinatengeneza ala za muziki ambazo zinasaidia kunogesha muziki. Watu wanaweza kucheza, watu wanaweza kuimba, watu wanaweza kurukaruka. Ukiachilia mbali gita, pia sasa hivi najifunza jinsi ya kupiga kinanda. Kinanda ni moja ya ndoto zangu kukiweza kukiumudu na kukiweza kukipiga vizuri hivyo, napenda sana kupiga chumbo cha muziki kama gita na kinanda.

Ndiyo, ninatumia mitandao ya kijamii kama Whatsapp, Facebook, Instagram, X, Thread na TikTok. Mitandao ya kijamii ni moja ya njia mawasiliano inaniwezesha kufahamu nini kinachoendelea duniani kupata taarifa kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine na kujua mbinu mbalimbali za kujiingiza kipato mbinu za kujilinda mbinu za kiafya na kadhalika kwa kifupi mitandao ya kijamii ni moja ya njia ya kimasiliano ambayo inaniwezesha kuwa updated na mambo ambayo yanaendelea duniani hivyo, natumia mitandao ya kijamii kama nilivo rozesha.

Ninapenda kusafiri kwa GPS. Mara nyingi ninapo toka eneo moja na kwenda eneo lingine ambalo silifahamu huwa ninatumia GPS. GPS ni mfumo wa kiteknolojia ambao unatumia coordinate ili kufika sehemu fulani. Na mfumo huo umetapakaa dunia nzima kwa kutumia satellite na chombo cha mkononi kama vile simu au kompyuta mpakato. Mtu ananitumia coordinate sehemu alipo naingiza kwenye kompyuta yangu mpakato au simu yangu na inanichorea ramani kwenda mpaka eneo husika hivyo bas, GPS ni mfumo wa kisasa tofauti na ramani ambayo ni mfumo wa zamani ambao pia ni mfumo ushapitwa na wakati.

Kwenye cinema ninapendelea kuenda angalau mara moja mpaka mara mbili kwa mwezi. Kutokana na maendeleo ya teknolojia, vitu vingi video nyingi tutaziona mtandaoni kupitia YouTube, Hubwood na kathalika. Hivyo basi. Cinema imepoteza uvuto na kama ningependa kuenda kwenye cinema ni kama nikiwa na familia, ndugu, majamaa na marafiki. Ndio tunajumuika pamoja kuenda kwenye cinema. Tukio hilo utokea mara chache sana kwa mwaka au kwa mwezi kutokana na maendeleo ya teknolojia na hali halisi ya kuweza kupata zile video au movie mpya ambazo zinaashiriwa duniani siku yoyote ile.

Wafanyakazi wenzangu ni moja ya familia yangu ambayo nipo nayo kazini. Natumia njia ya simu ya mkononi au njia ya kutumia mdomo tu kuwasiliana nao. Mara nyingi hatuko nao mbali, tuko nao ofisi moja na sehemu moja. Hivyo, nawasiliana nao kupitia njia ya simu wa mkononi, wafanyakazi ninaofanya nao kazi.

Huwa ninapenda kupata mafunzo ya afya na usalama kazini. Mafunzo hao yanatolewa na taasisi au mamlaka ya afya na usalama kazini osha kwa mujibu wa sheria ya afya na usalama kazini ya mwaka elfumbili na tatu. Ninapenda sana kuhudhuria mafunzo hao japo kuwa ada yake ipo juuki dogo. Na mafunzo hayo hutolewa angalau maramoja kila baadaya miaka mitano au kila baadaya miaka miwili. Nimafunzo mazuri sana ambayo yatasabisha wafanyakazi wawe salama wawe na afya njema Asante.

Wazo zuri ambalo ninalo kwa siku ya leo ni kwamba kumtumikia Mungu kuna faida. Kipindi bado sijamjua Mungu nilikuwa napitia maisha magumu, maisha ambayo hayana mwelekeo, maisha ambayo hayampendezi Mungu na maisha ambayo ni chukizo mbele za Mungu. Lakini baada ya kumtumikia Mungu, maisha inabadilika, maisha iniongezeka, Mungu anajibu maombi kwa wakati, Mungu anasikia maombi yangu, Mungu yuko pamoja na mimi. Hivyo, wazo zuri kwa leo ni kumtegemea Mungu kuna faida. Kama maandiko yanavyosema, mtumaini bwana kwa moyo wako wote wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote, mkiri yeye.

Nfoto yangu kubwa ni kuwa mtu mwenye mafanikio, makubwa sana hapa duniani, mtu mwenye magari ya kifahari, nyumba ya kifahari, mwenye uhuru wa kifedha na uhuru wa muda, mwenye uhuru wa kutoka nchi moja kuenda nchi ngine, mwenye uhuru wa kula chochote ambacho anakitaka, mwenye uhuru wa kuloga lolote ambalo analitaka, na mwenye uhuru wa kuishi kwenye nyumba kubwa ambayo ni ndoto ya maisha yangu. Hivyo, ndoto yangu kubwa ni kuwa tajiri kwa kifupi sana.

Ndiyo, ninapenda chakula cha haraka ijapokuwa kiafya hairuhusiwi sana kutumia chakula cha haraka mara kwa mara. Chakula hiko ni kama chips kavu, chips mayai, pizza, baga na kathalika. Vyakula hivyo vina kolesterol nyingi au lehemu hivyo inaweza kuathiri mfumo mzima wa mwili wa binadamu kama vile mfumo wa damu na kupelekea na kupelekea na kupelekea mafuta kujazana mwilini sana.

Ndio, mimi ni mpenzi wa kupenda sana samaki. Na penda samaki kuliko chakula chochote vile duniani, samaki hao ni kama pweza, ngisi, kamba, sehewa, vibuwa, sato, perege na sangara ni samaki watamu sana ambao ni mchanganyiko wa samaki wa maji chumvi, yani maja ya baharini na maji baridi, yani maji ya mto au ziwa hivyo, napenda kula samaki kwa kutumia wali, ugali na katharika.

Binafsi napenda kusoma kuliko napenda kuandika. Kusoma ni jambo fupi sana ambalo naweza kusoma kitabu kizima au kurasa moja nzima kwa muda usiozidi hata dakika tano. Tofauti na kuandika ambalo itabidi sasa utumie muda zaidi kuandika neno moja baada ya neno lingine. Hivyo, kusoma ni pendeleo kubwa zaidi kwangu kuliko kuandika, kutokana na muda, kusave muda ili kuokoa muda wa kuandika zaidi. Hivyo, na wasihi watu wote wapende kusoma, kuliko kuandika, kutokana na muda ambao nautumia.

Kampuni ya techologia ninayo iamini zaidi kwa sasa ni samsung. Samsung ni kampuni kogwe ambayo inapitikana nchini china ni kampuni inayotengeneza bidhaa za kielektroniki kama vile simu, runinga na kompyuta mpakato. Samsung ni kampuni kongwe ambayo inaaminisha wateja wake kwa vitu vingi ambavyo inavifanya. Samsung inatoa bidhaa nzuri, bidhaa zenye kiwango cha hali ya juu na chenye warranty ya muda mrefu. Ni kampuni inayoaminiwa na mabilioni, milioni ya wananchi duniani kote. Hivyo, nasitiza wananchi wote au watu wote duniani waendelea kutumia bidhaa za kampuni ya Samsung tofauti na bidhaa za kampuni nyingine ambazo ubora wake bado haujathibitishwa.

Moja ya study muhimu kwa kazi yangu ni study ya uandishi, aka written skill. Uandishi wa ripoti au taarifa mbalimbali katika kazi yangu ni jambo la muhimu sana. Endapo kumetokea ajali eneo la kazi nawajibika kuandaa ripoti kwa ajili ya hiyo ajali. Na pia endapo wiki imekamilika, nawajibima kuandaa ripoti kwa ajili ya wiki nzima na mwezi mzima hivyo, natumia kompyuta yangu mpakato kwa ajili ya kuandika hizo ripoti hivyo basi, study muhimu kwa kazi yangu ni study ya uandishi.

Wazee wangu ni watu muhimu sana katika mustakabali na ustawi wa maisha yangu ya kila siku. Wazee wangu mmoja ana miaka karibu sitini na tano na mwingine ana miaka takribani hamsini na saba au hamsini na tano. Ni watu ambao wananipenda sana na kunidhamini na kujali. Mahusiano yangu nao ni mahusiano mazuri nawasiliana nao mara kwa mara nawatumia fedha na kwenda kuwasalimia na pia nina mjuku wao hapa ambaye yeye bado hajawaona lakini hivi karibuni ninategemea kuwapeleka. Mjukuu wao kwa wazee wangu.

Ninafanya mazoezi ya mwili mara tano kwa wiki. Ninafanya jumamosi, jumanne, jumatano, alhamisi, na Ijumaa. Ni mazoezi ambayo naifanya ni kuruka kamba, kukimbia, mazoezi ya viungo na mazoezi ya tumbo. Ni mazoezi ambayo naifanya mwili wangu kuwa imara na kuwa nadhifu. Kitu ambacho, kinasabibisha niweze kuishi vizuri na kujiepusha na stress mbali mbali.

Zawadi nzuri niliahi kupokea kushinda zote ni kupata binti yangu wa kwanza, joisi, jonsoni, shafi. Ni binti ambaye nilimsubiria kwa muda mrefu sana. Ni binti mpole, binti mcheshi, binti mnyenyekevu. Ni binti ambaye ananipenda, ni binti ambaye ninaithamini. Hii ni zawadi kubwa sana kutoka kwa mwenyezi mungu. Ni zawadi ambaye nilipokea tarehe ishirini na nne, mwezi wa tatu, mwaka wa eifu mbili, na ishirini, na tano. Namshukuru mwenyezi mungu kwa zawadi hii.

Kwa mujibu wa dini yangu ya kikristo, huwa nahudhuria sehemu ya ibada mara moja kwa wiki. Mara hiyo nina kwenda ambayo ni siku wa jumapili na kwenda kumsifu mwenyezi mungu. Kumshukuru kwa siku mzima ambaye ametuongoza mimi pamoja na familia yangu napenda sana kuenda kwenye nyumba za ibada mara kwa mara kwa wiki.

Napenda mbwa, sipendi paka kwa mujibu wa tamaduni na mila za desturi za wa Tanzania, hususan kabila langu, paka ni kiumbe ambaye anatumiwa kwa njia ya ushirikina. Hivyo, mchawi anaweza kaingia kwenye umbo la paka na kuweza kukudhuru. Tofauti na mbwa ambaye anatumika hasa kwa ajili ya ulinzi. Mbwa anaona vitu vibaya na mbwa akiona kitu kibaya anaanza kubweka ata kupiga kelele.